Ukiniuliza kuhusu ladha ya chakula, mimi ni msimamo sugu wa latha ya asili na yenye kukolea viungo vya kienyeji. Sipendi mambo ya sukari nyingi au vionjo vya kisasa, vinavyofunika latha ya 30 ya chakula. Napenda ule mchanganyiko wachumvii kiasi, kitunguu saumu, na tangawizi, latha ambazo zikigusa ulimi, unahisi mwili unapata stimu na nguvu ya ajabu. Mimi hukubali sana latha ya uchungu kidogo na ukali wa pilipili. Unajua, pilipili ya 30 inafanya akili kuwa chonjo na kusafisha puwa. Ni kama inakuwamusha kutoka kwenye usingizi wa kizembe. Ile latha ya pilipili ikichanganyo na chakula cha moto, inanifanya nihisi niko gangare na niko tayari kwa harakati zozote. La thakali inanifundisha kuwa maisha silazima yawe laini kila wakati, lazima kuwe na kale kauchungu na ukali fulani, ndipo ushindi uwe na thamani ya kweli. Chakula chenye lata ya 30 kinanikumbusha kuwa mimi ni msela wa mtaani ambaye anajali ubora na uhalisia.

Kusema ukweli, mimi ni mtu ambaye anapenda kusoma kuliko kuandika. Kusoma ni kama kufanya ujasusi wakiakili na ni njia ya kuiba ujanja wa watu ambao wametangulia mtaani au waliofanya mambo makubwa duniani. Ni kisoma kitabu huwa nahisi kama niko kwenye kikao cha siri na muandishi, akinitolea siri za mafanikio na jinsi ya kuepuka mitego ya kizembe maishani. Kusoma pia kuna niongezea msamiati na kunifanya niwe na uwezo wakuchambua michongo kwa undani zaidi bila kukurupuka. Kusoma pia kuna nipa ule utulivu wa nafsi ambao siwezi kupata kwenye kelele za mitaani. Kuna wakati baada ya harakati ndefu, mimi huketi pekee yangu na kuanza kusoma habari za kijanja au vitabu vya historia ya asili yetu. Hiyo huwa inanipa stimu ya kuendelea mbele, maana naona kuwa hata mashujaa wa zamani walipitia vumbi kama langu lakini wakashinda. Kusoma ni kama kuongeza mafuta kwenye injini ya akili yangu ili nisiongezwe kizembe na watu wa uongo. Inanifanya niwe mjanja wakusoma upepo wa mabadiliko kabla hata haya jafika mlangoni pangu.

Mimi ni mfuasi sugu wakujaribu na kukosea, nikisikia mchongo mpya wa kiteknolojia au mbinu mpya ya kibiashara, mimi huingia uwanjani na kuanza kuifanyia kazi papo hapo. Sipingi uwoga, hata nikikosea, najua nimejifunza mtego uliopo na kesho sitautumbukia tena. Ujanja ni kwamba ukishika vifaa au ukianza kufanya mchakato wewe mwenyewe, akili inarekodi ule uzoefu kwa uzito zaidi kuliko kusoma tu kwenye karatasi. Vile vile, mimi hutumia sana mitandao na video za maelekezo. Kuna watu wajanja sana mtandaoni ambao wanagawa elimu ya 30 bure na mimi huingia huko na kusoma kila hatua kwa umakini. Uzuri wa video ni kwamba unaweza kurudia mara mia moja hadi ule ujanja uingie kichwani. Kujifunza kwangu ni harakati ya kila siku sitaki kulala nikiwa na akili ile nilioamka nayo. Dunia inaenda mbio na msela asiyejiongezea maarifa mapya kila uchao atajipata amebaki nyuma wakati wenzake wanatoboa kilele cha mafanikio.

Mimi bado naishi mahali nilipozaliwa, na kwangu huu si uvivu wakutaka kuhama, bali ni uamuzi wadhati wakubaki karibu na mizizi yangu. Unajua, kuna heshima na nguvu ya ajabu unayopata unapoishi kwenye mtaa uliokuona ukikuwa, kutoka ukiwa msela mdogo, mwenye raba zilizotoboka, hadi kuwa mwanaharakati anaye jielewa leo. Kubaki maskani ya nyumbani kumenisaidia sana kujenga na kuimarisha undugu wa thati. Wasee tulioanza nao vumbi tangu enzi za shule, bado tuko pamoja, tunapigana jeki na kupeana michongo ya ushindi kila uchao. Kuna ile hali ya kuelewana bila hata kutumia maneno mengi, tukikutana jioni mtaani, kila mmoja anajua mwenzake anapitia nini. Hii ni ngome imara ambayo msela anayehama mji kila mara hawezi kuipata kwa hurahisi. Kuishi hapa kumenifundisha kuwa ushindi wa thati unaanza na kuelewa na kuthamini mahali ulipotokea kabla ya kutafuta ujanja wa mali.

Mimi nina msimamo sugu wa kuvaa ndevu za thati. Ndevu kwa msela ni kama kovu la ushindi, zinampea mzee heshima fulani ya kiume na kumfanya aonekane gangari na mwenye busara ya mtaani. Sipendi ile sura ya kuteleza kama mtoto mdogo, mimi hukubali kuwa na kale kadevu kamesukwa vizuri na kupangwa kwa nidhamu. Ndevu zinanifanya njihisi nikona mamlaka fulani pindi ninapopiga michongo yangu ya kila siku na nikama alama ya ukomavu inayosema huyu ni msela anaye jielewa. Ujanja sikuziacha tu zikue shaghala baghala kama msitu wa asili, mimi ni mjanja wakuzifanyia ukarabati, kila baada ya siku chache. Lazima nizinyoe kingo zake vizuri zikae chonjo na nitumie mafuta ya kienyeji ili zibaki na rangi ya thati na harufu ya usafi. Kuvaa ndevu kuna hitaji nidhamu zaidi kuliko kunyoa kila siku, maana lazima uhakikishe hazionikani kama msela aliyepotea njia. Kwangu mimi ndevu ni sehemu ya kunitambulisha na nikijitazama kwenye kioo na kuona zimekaa kisawasawa nahisi niko tayari kukabiliana na vumbi la mtaa kwa ujasiri mkubwa.

Kuendesha baiskeli ni mchongo ninayoiukubali sana na kwangu baiskeli si chombo cha usafiri tu ni harakati ya dhati inayo niunganisha na mta kwa karibu zaidi. Pia baiskeli ni ujanja wa kiuchumi na afya. Badala ya kukwama kwenye fuleni za magari na kupoteza mkwanja kwenye mafuta au nauli ya kizembe, mimi hupita katikati ya mita kwa wepesi wa ajabu. Inasaidia kueka mwili fiti, hasa miguu na mapafu. Kila asubui nikipiga raundi yangu ya dhati naamka kiakili na kuwa na stimu ya ajabu ya kupika michongo yangu. Inanifundisha usawa na umakini, lazima uwe macho na kila shimo na kila msela anayepita ili usipoteze mwelekeo. Vile vile kuendesha baiskeli kunanipa nafasi ya kuona mambo ya mtani ambayo watu wengine wanayapita kizembe naweza kusimama maskani yoyote kusalimia watu na kunasa ujanja wa mtaa kwa uhurahisi. Baiskeli haina maringo ni chombo cha kijamaa kinacholeta heshima ya dhati. Iwe ni baiskeli ya kizamani ya chuma au ila ya kisasa ya milimani, mradi tuu magurudumu ya nazunguka na breki ziko chonjo. Mimi niko tayari kwa safari yoyote.

Upande wa mkate, mimi napenda mkate wa ngano nzima ule wa kienyeji ambayo haujachujwa sana. Mimi sipendi zile mkate ya kishua ambayo ni nyepesi kama pamba na haina uzito wowote tumboni. Mimi hukubali mkate ambayo ukiila, kipande kimoja au viwili na kikombe cha chai ya thati, unahisi umepata msingi imara wa kuanza harakati za kusaka riziki. Mkate wa nganonzima unalatha ya dhati ya asili na unakupatia nguvu ya muda mrefu bila kukuwacha na njaa kizembe baada ya masaa mawili. Mimi hupenda kuupaka siyagi ya dhati ya kienyeji au hata kuila pamoja na mayai ya kienyeji yaliyopikwa vizuri. Huu mchanganyiko unanifanya nijihisi niko fiti kabisa kukubaliana na vumbi la mchana. Kwangu mimi, mkate si tu chakula cha asubuhi ni nishati ya dhati inayoniwezesha kupiga hatua za kishujaa. Mkate wenye uzito na ladha ya ngano ya kweli, ndiyo unaendana na msimamo wangu wa kuishi maisha ya ukweli na bidii bila urembo mwingi usio na lazima.

Mwanabiashara bora ni yule mwenye uaminifu sugu. Nenolako ndilo mali yako ya kwanza kabisa. Ukisema utafanya kitu, unafanya kwa ufundi na kwa wakati. Mwanabiashara anaye jielewa hatumii ujanja wakuthulumu mtu ili apate faida ya haraka. Bali, anajenga ufalme wake juu ya msingi wa heshima na uaminifu. Huyu ni mtu ambaye wateja wake si namba tu, Bali ni washikaji wa dhati ambao wanamuamini. Vile vile, mwanabiashara bora ni yule anayejua kubadilika na wakati. Hawezi kukwama kwenye mbinu za kizamani wakati ulimwengu unaenda mbio kidigitali. Anajifunza mbinu mpya, anatumia teknolojia kurahisisha harakati zake, na kila mara anatafuta njia ya kufanya mambo kwa ufanisi zaidi. Lakini pamoja na ujanja huo wote, anabaki kuwa na nidhamu ya kifedha, hatumii fedha kizembe kwenye anasa, bali anawekeza tena ili kukuza himaya yake. Ni msela anayeishi kwa ajili ya legasi yake na si kwa ajili ya sifa za muda mfupi za mtaani.

Mwaka mpya kwangu ni msimu wa kupiga hesabu za ukweli na kupanga mashambulizi mapya. Badala ya kufuata kelele za mitaani na fujo za klabu, mimi hupendelea kutulia maskani kwanza. Hua naketi na daftari langu, naangalia michongo yote ya mwaka uliopita, wapi nilitoboa na wapi niliteleza, halafu nachora ramani ya ushindi kwa ajili ya miezi kumi na miwili ijayo. Kwangu kuvuka mwaka ni kama kupata nafasi nyingine ya kurekebisha makosa na kuanza harakati kwa nguvu mpya. Ikifika ile saa sita kamili ya usiku, sherehe yangu huwa ni ya kijamaa zaidi. Tunakusanyika na washikaji wa karibu na familia, tunachoma nyama ya kienyeji na kupiga story za kutiana moyo. Tunakumbuka changamoto tulizo zipitia na kucheka tukijua tumesimama gangari. Hakuna mambo ya kishua au sifa zisizo na msingi, ni vaibu tu za upendo, heshima na kula msosi mzuri ambayo umetayarishwa kwa utulivu. Hapo ndipo tunapeana ahadi ya kusaidiana kitalu na kitalu hadi kila moja wetu afike malengo yake.

Tathmini za kazi mimi huzichukulia kama kioo cha ujanja, unajua msela yeyote anayesaka riziki, lazima awe na wakati wakusimama na kuangalia kama raba zake bado zinakanyaga vumbi ipasavyo ama zimeanza kuteleza. Kwangu mimi, hizi tathmini si za kunisulubisha, bali ni mchongo wa kunionyesha ni wapi nahitaji kuongeza ufundi na ni wapi nimepiga hatua za kishua. Tathmini inanisaidia kukaa chonjo na malengo yangu ya muda mrefu, inanizuia ni si dhalilishe kwa kuridhika na mafanikio madogo ya jana. Kila nikipata ripoti ya jinsi ninavyopiga mzigo, akili yangu inaanza kupiga mbinu mpya za kuwa mjanja zaidi ya hapo. Uzuri wamsela anayejielewa ni kwamba haogopi kuambiwa ukweli, maana anajua kuwa ukweli ndiyo njia pekee ya kufika kilele cha mafanikio bila kupoteza mwelekeo mtaani.

Upande wa michezo, mimi msimamo wangu ni kwa wasee wenye roho ya chuma na nithamu ya kiume. Mchezaji ambaye na mkubali sana ni Eliud Kipchoge. Huyu msela ni shujaa wa ukweli, maana ametufundisha kuwa hakuna binadamu alie na mipaka. Napenda vile anavyopiga mbio kwa utulivu na akili nyingi. Kila hatua anayopiga mchangani inaonyesha bidii ya miaka mingi na maandalizi ya hali ya juu. Kipchoge situu mwanariadha ni mwalimu wa falfasa anaye tuonyesha kuwa ujanja ninithamu na unyenyekevu hata ukiwa kileleni mwa dunia. Vile vile na mkubali sana Victor wanyama kwa sababu ya vile alivyo iwakilisha mitaa yetu kule majuu kwa heshima. Kuona mtu ametoka hapa hapa vumbini na kuenda kupiga soka la kupigwa kwenye ligi kubwa duniani, inatupa sisi vijana matumaini kuwa inawezekana. Alikuwa anacheza kwa nguvu na ulinzi wa hali ya juu, akionyesha kuwa msela wa nyumbani, anaweza kuwa gangari kuliko msee yoyote yule. Hawa ni watu wanao nifanya niamini kuwa ujanja si maneno mengi, bali matokeo ya kazi unayofanya kwa mikono na miguu yako.

Upande wa dini, jambo ambalo mimi hulichukulia kwa uzito wa juu zaidi ni uaminifu na utu kwa binadamu wenzako. Ninaamini kuwa mtu hawezi kusema anampenda muumba ambaye hamuoni wakati anamfanyia ujanja mbaya au kumdhulumu jirani yake ambaye wanakula naye vumbi mtaani kila siku. Kwangu mimi, dini ya ukweli inajidhihirisha kupitia matendo ya kila siku, jinsi unavyo watendea watu wasio na uwezo, na jinsi unavyo simama na ukweli hata kama mtaa mzima unakushinikiza useme uongo. Mimi pia hukubali sana nidhamu ya kiroho. Ile hali ya kuwa na wakati wa maombi au kutafakari inasaidia kusafisha akili yangu na kueka malengo yangu kwenye mstari ulio sawa. Inanifanya niwe mtu mwenye msimamo ambaye hawezi kuyumbishwa na anasa za muda mfupi zinazoweza kuharibu mstakabali wangu. Dini kwangu ni dira inayoniongoza kuvuka thoruba za maisha kwa heshima na inanihimiza kuwa mwanaharakati ambaye anajenga jamii badala ya kuibomoa kwa chuki na ubaguzi.

Mimi hukubali sana mchezo wa bao la kienyeji tukiwa maskani jioni na washikaji wangu. Huu mchezo wa ujasusi wa kiakili unakufundisha kupanga hatua zako tano mbele kabla hata hujaguza kete. Unapoketi na mzee wa busara au mshikaji wa karibu kupiga bao, unajifunza subira na jinsi ya kusoma mienendo ya mapinzani wako bila kukurupuka. Ni shule tosha ya maisha maana inakuonyesha kuwa kila uamuzi unaofanya una matokeo yake. Vile vile, mimi pia hupenda michezo ya nguvu kama kuvuta kamba ama kupigana mieleka ya kirafiki tunapokuwa kwenye shughuli za kijamaa. Hii mchezo inasaidia kueka mwili gangari na kujenga undugu wa ukweli. Inatukumbusha kuwa sisi ni jamii moja na ushindani wetu ni wakujenga, sio wakubomoa. Kwangu mimi, mchezo wowote ni nao cheza, lazima uwe na funzo la kiume ndani yake, iwe ni nidhamu, ujasiri au ujanja wakutoboa kwenye mazingira magumu.

Upande wa usafi, mimi ni namsimamo wakufua nguo marambili kwa wiki. Unajua mtu anaye hangaika mtaani kila siku, lazima ahakikishe kuwa muonekano wake uko safi na unanukia vizuri ili heshima isishuke. Kwa kawaida, mimi huchagua katikati ya wiki labda jumatano na kisha jumamosi au jumapili asubuhi ili ni malizane na vumbi yote ya wiki. Sipendi malundo ya nguo chafu ya kikaandani kwa mudamrefu kwa kuwa hiyo huleta ni shati mbaya na uvivu ambao mtu anaye jielewa hata kikuendekeza hata kidogo. Mimi huzingatia sana kukausha nguo kwenye jua la asili. Hakuna harufu nzuri kama yanguo ilio kaushwa na upepo na jua, huwa inanipa stimu ya kipekee ni kizivaa kwelekea kwenye harakati zangu. Usafi wa mtu huanza nanguo zake, zandani, hadi zile za inje, na kuhakikisha kila kitu kimepangwa vizuri baada ya kukauka. Hiyo ni dhamundo gondogo ya nyumbani, ndiyo inayojenga tabia ya umakini hata kwenye biashara na kazi kubwa kubwa mtaani.

Rangi ambayo inaniguza roho zaidi ni nyekundu. Hii rangi kwangu si urembo tu, bali ni alama ya moto, nguvu na ujasiri wakiume wakupambana na maisha. Nye kundu inanikumbusha kuwa mtu lazima awe na damu nzito na hamu ya ushindi kila anapo ingia mtaani kusaka riziki. Ni rangi inayo jitokeza kwa kishindo na haitaki mambo ya kuficha ficha, ukivaa au ukiiona mahali, lazima akili iamshe stimu na kuwa chonjo na kila mchongo unao endelea karibu na wewe. Rangi hii ya nyekundu mimi huiona kwanza kwenye jua linapo zama, wakati mbingu inabadilika na kuwa nakale karembo kamoto, inanipa ishara kuwa siku imekwisha na nimuda wakutathmini harakati zangu. Pia, naiona kwenye matunda ya asili kama matofaa au pilipilimbuzi kule sokoni, vitu vinavyo onyesha uhai na ukweli wa ardhi yetu. Hata mtaani, naiona kwenye zile taa za nyuma za magari ziki waka usiku, ziki nikumbusha kuwa kila mtu yuko kwenye safari yake, na lazima awe na tahadhari asipoteze mwelekeo kwenye vumbi la mji. Vile vile, nyekundu naiona kwenye mavazi ya kishujaa ya kitamaduni kama kwenye shuka zawazee wa jamii ya kimasai. Ile rangi inawakilisha ulinzi na heshima ya dhati kwa mila zetu. Kila nikiona msela amepiga raba nyekundu au fulana ya rangi hiyo na hisi ni mtu mwenye msimamo asiyeyumbishwa na maneno ya wasee wa pembeni. Nyekundu ni rangi ya harakati na kila linapo tokea mbele ya macho yangu inanipa morali ya kuendelea mbele na moyo wa ushindi bila kugeuka nyuma kizembe.

Upande wakupanga muda kazini, mimi ni mtu waratiba ya chuma. Na amini kuwa muda ndiyo mkwanja wapekee ambao mtu akiipoteza hawezi kuupata tena kamwe. Mimi huanza siku yangu kwa kuandika michongo mitatu mikuu ambayo lazima nimalize kabla jua halijazama. Badala ya kurukaruka kwenye kila kitu kizembe, mimi hupiga mchongo mmoja kwa moja kwa umakini wa hali ya juu hadi ukawe sawa, kisha na hamia kwenye ule unaofuata. Ujanja mwingine ninao tumia ni kuwahi kuanza harakati asubui na mapema. Wakati mtaa bado umetulia na wasee wengi wamelala, mimi tayari niko uwanjani nikipanga kitalu changu. Hicho kipindi cha utulivu kinanipa nafasi ya kupiga kazi ngumu bila usumbufu wa simu au story za kando. Mimi si mtu wakupoteza muda mwingi kwenye mambo ya sio na tija, nikiona stori za maskani zinanza kurefusha mchongo wakazi, mimi hujiondoa na kurudi kwenye harakati zangu.

Tizi kwangu si jambo la mzaha ni harakati ya kwanza kabisa inayofungua milango ya siku yangu. Naamka kuku bado hajawika, saa kumi na moja alfajiri naanza na kuosha vyombo na kupiga tizi la pumzi. Hii inanisaidia kuamsha akili na kutoa uchovu wa usingizi ili niweze kuwaza kuhusu michongo inayokuja. Baada ya tizi la ndani, mimi hufunga raba zangu na kutoka nje kukimbia kilomita tano mtaani. Wakati huo, hewa ni safi na baridi ya alfajiri inanipa stimu ya kipekee. Napenda kukimbia wakati mtaa umetulia, maana inanipa nafasi ya kutafakari mipango yangu huku miguu ikikanyaga vumbi kwa kasi. Nikimaliza mbio, mimi hupata mahali mtaani penye chuma cha kienyeji ili kuimarisha mgongo na mabega. Sipendi mambo ya kishua ya mashine za ajabu ajabu, mimi hukubali kutumia uzito wa mwili wangu mwenyewe na chuma cha ukweli. Mazoezi haya yananifanya nihisi mwili wangu uko tayari kwa kazi yoyote, iwe ni ya kubeba mizigo au ya kuketi ofisini kupika dili. Mwishowe, mimi hurudi maskani napiga maji baridi ya dharura na hapo sasa nakuwa mjanja aliyekamilika kuanza harakati za kusaka riziki kwa heshima.

Maskani yangu ni mtaa flani uliojaa harakati za ukweli, mahali ambapo vumbi na jasho ndiyo ushahidi wa bidii ya kila mtu aliyejielewa. Ni mazingira ambayo hayana urembo mwingi wakishua, lakini ya naroho ya kijamaa na undugu usio patikana kuingine. Kila asubui na amshwa na kelele za watu wakipanga bidhaa zao sokoni na harufu ya chai ya kienyeji inayotoka kwa mama nitilie wakaribu. Nyumba yangu ni ya kawaida haina madoido mengi lakini imepangwa kwa nidhamu ya kiume. Kila kitu kiko mahali pake kuanzia raba zangu za kukimbia hadi vitabu vyangu vyakupata busara. Dirisha langu linatazama kule ambako jua huchomoza na hiyo inanipa stimu kila asubui ninapo amka kupiga tizi langu la kwanza. Uzuri wa mahali ninapoishi ni ule ukweli wa maisha. Hakuna mambo ya kuficha ficha. Ukikosa riziki, watu wanajua na wanakuinua na ukitoboa, mtaa mzima unasherekea nawe kishujaa. Nishule tosha ya maisha inayo kukumbusha kila siku kuwa bidii na uaminifu ndio ufunguo wa kila mlango.

Mji unaonipea mzuka sana na ningependa kukanyanga ni Rio de Janeiro kule Brazili. Huu mji na ufananisha na roho ya mtu anayependa maisha ya ukweli na harakati zisizo za kikomo. Napenda huu mji kwa sababu ni mji wakishujaa ambapo mitaa ya kawaida, iko sambamba na majumba makubwa ya kishua. Ningependa kusimama pale chini ya ile sanamu kubwa la Christ the Redeemer ili nipate picha kamili ya ulimwengu na nishukuru kwa baraka za uzima. Pia nataka kutembea kwenye zile fukwe zao kama kopo kabana nione vile watu wanavyo changamkia maisha kwa furaha licha ya changamoto za kila siku. Kule Brazil, kila mtu ni msanii wa maisha, wanajua jinsi ya kupiga sherehe kubwa, kucheza soka la ufundi wa hali ya juu na kuishi kwa umoja wa kijamaa. Mimi ni mfuasi watamaduni zinazo dhamini muziki na rangi. Rio ni mji wa rangi nyekundu, kijani na manjano na kila mwaka wanakua na ile karani ya ajabu inayounganisha mtaa mzima. Ningependa kujifunza jinsi wanavyotumia michezo na sanaa kujiinua kiuchumi na kuleta amani maskani. Kwangu mimi, rio ni mji wa matumaini, unaonionyesha kuwa hata kwa mazingira ni magumu kiasi gani, mtu anaweza kucheza na vumbi na bado akatokea akiwa anang'ara na kuheshimika duniani kote.

Upande wa hali ya hewa, mimi hupenda sana baridi. Kuna utulivu fulani wakiume unao kuja na kale ka upepo ka baridi, haswa wakati mtaa umetulia na mawingu yamefunga. Baridi inanifanya niwe na akili ilio tulia na makini zaidi. Tofauti na jua kali ninaloweza kukuchosha na kukuletea uvivu. Baridi inakuhimiza upige harakati ili mwili upate joto. Ni msimu ambao unamfanya mtu ajipange kishujaa kuanzia mavazi hadi jinsi ya kupanga ratiba ya siku bila kukurupuka. Napenda baridi kwa sababu ndio wakati mwafaka wakupiga pamba kali. Hapa ndipo mtu anaweza kuonganisha ile jacket lake zito la ngozi au hoodie ya kijanja na buti za ukweli zinazoweza kukanyaga vumbi lolote. Vile vile, baridi inanipa morali ya kupiga tizi kwanguvu zaidi, hakuna stimu kama kufanya mazoezi wakati hewa ni baridi, maana unahisi mwili wako ukiamka na damu ikichemuka kishujaa. Hali hii ya hewa inanikumbusha umuhimu wakua na makazi imara na ya kijamaa.

Mimi ni msela wa alfajiri na mapema kabla jua halijachomoza. Kuanzia saa kumi na moja hivi hadisa tano mchana. Hapo ndipo akili yangu inakua na makali, ya hatari, na stimu ya ajabu. Wakati mtaa bado umetulia na watu wengi bado wako kwenye ndoto, mimi tayari nimeshaa amsha mwili na kuanza kupanga kitaluchangu. Ile hali ya hewa tulivu na kimya cha asubui kinanipa nafasi ya kupiga michongo migumu inayohitaji ufundi mwingi bila usumbufu wakelele za mtaani au simu zisizo za tija. Kufanya kazi vizuri asubuhi kuna nifanya nihisi nikombele ya wakati. Ikifika jioni na kuwa na amani ya nafsi nikijua kuwa nimepiga mzigo wakutosha na sasa naweza kutulia maskanini na washikaji tukipiga story za maana au kusoma ilikuongeza busara.

Tabia moja inayoweza kunifanya ni chemke damu haraka sana ni uongo na ujanja wakupata sifa zisizo na msingi. Na mheshimu mtu anayesema ukweli wake hata kama ni mchungu. Kuliko mtu anayepaka rangi uongo ili aonekane ni mjanja mtaani. Unajua uaminifu ndio msingi wa kila mchongo. Ukishaanza kucheza na maneno na kudanganya watu wa maskani, unaharibu heshima yako na kuvunja undugu wakijamaa. Siwezi kuvumilia uvivu na malalamiko ya sio na mwisho. Kuna watu ambao kila kukicha ni kulia tu kuhusu jinsi mambo yalivyo magumu bila kutia juhudi yoyote ya kubadilisha hali yao. Badala ya kuingia uwanjani na kupambana, wao hukaa maskani kupiga majungu na kutaabika na wivu wa kuona wengine wakitoboa. Hiyo roho ya kukata tamaa kizembe na kutarajia mambo ya mteremuko inanikera. Maana maisha ya mtaani yanahitaji mtu awe na roho ya chuma na bidii ya thati ili kufungua milango ya ushindi.

Simu yangu si pambo la kurembesha mfuko, mimi huitumia kama chombo cha harakati na ujasusi wa kibiashara. Kwanza kabisa, simu ndio ofisi yangu ya kitaalum, naitumia kupiga michongo na watu wa maskani, kuratibu dili za siku, na kuhakikisha kila mtu tukonaye kwenye mstari mmoja. Sipendi kupoteza muda mwingi kwenye mambo yasiyo na tija, kwa hivyo matumizi yangu ni ya haraka na yenye lengo maalum. Kupiga simu fupi, kutuma ujumbe wa kuelekeza kazi na kusepa kurudi uwanjani kupambana. Mimi pia hutumia simu yangu kama chemichemi ya busara na maarifa. Badala ya kushinda nikitazama picha za watu wasionisaidia, huwa naingia kusoma story za watu walioinuka kutoka vumbini na kutoboa duniani. Napenda kutumia programu zinazofunza ufundi mpya au lugha za kijanja ili akili yangu ibaki kuwa kali. Hata nikiwa kwenye foleni au nikipumzika kidogo, utapata nasikiliza mawaidha ya watu wenye akili ili niongeze maarifa ya jinsi ya kuendesha maisha kwa ujanja na nidhamu ya hali ya juu.

Mimi hutumia msimamo wa mipaka ya chuma, kwa kuwa naamini mtu anaye jielewa, lazima ajua wakati wakuingia uwanjani kusaka riziki na wakati wakurudi maskani kutulia na familia. Kazi ni mimi huwana akilimoja tu kupiga mchongo kwa ufundi wa hali ya juu na kuhakikisha kila kitalu kimekaa sawa kiume. Lakini nikisha toka hapo na kufika mlangoni petu. Mimi huwacha mamboyote ya biaashara na michongo huko inje ili niweze kutoa muda wangu wa dhati kwa watu wangu wakaribu. Mimi pia ni mtu wakuzima mitambo ya kazi jioni. Unajua simu inaweza kuwa adui wa amani kama huna nidhamu. Mimi hupanga muda wa mwisho wakupokea simu zadili ili nipate nafasi ya kupumzisha akili na kupata utulivu wanafsi. Hiyo inanisaidia kutoleta presha za mtaani ndani ya nyumba. Maisha ya kibinafsi ndio yanayokupa nguvu ya kurudi uwanjani kesho yake ukiwa na stimu mupya. Kwa hivyo, lazima uyalinde kishuja. Pia huwa nazingatia sana ubora wa muda badala ya wingi wa masaa. Badala ya kukaa kazini masaa kumi na mawili huku nimechoka nasifanyi kitu cha maana, huwa napiga harakati kali kwa masaa machache yenye umakini mkuu kisha naenda kupumzika.

Nina kipawa cha lugha cha ushawishi, nina uwezo wakuzungumza na mtu wa busara, kijana wa maskani, au hata mtu wakishua na wote wanielewe kabisa. Hisi kwa sababu ya kutumia maneno mengi ya uongo, bali ni ule ufundi wakueka hoja zangu kwa unye nyekevu, lakini kwa msimamo sugu, unaweza kubadilisha mawazo ya watu. Kipawa hiki kimenisaidia sana kutatua migogoro mtaani na kuunganisha watu ili tupige michongo ya pamoja ya kuinua kitaluchetu badala ya kuvutana na shati kizembe. Nina pia mkono wa ufundi na ubunifu. Nikishika kitu kilicho haribika, iwe ni chombo cha nyumbani au mradi uliokwama, nina uwezo wakuona suluhu ya kijanja ambayo wengine hawayoni. Napenda kutumia mikono yangu kutengeneza vitu kutokana na mali asili au vitu vilivyo tupo vumbini. Hii inanipa stimu ya kipekee, maana inanikumbusha kuwa mtu anayejielewa, anaweza kutengeneza tamani popote pale, alipo mradi tu, awe na akili kali na niya ya thati ya kufanya kazi kwa uaminifu.

Mimi huangalia barua pepe zangu mara mbili tu kwa siku. Mara ya kwanza ni asubuhi baada ya kupiga tizi na kuanza michongo ya siku ili nione kama kuna dili mpia au maelekezo ya kijanja yameingia. Mara ya pili ni jioni kabla ya kufunga kitalu changu cha kazi ili nijibu watu na kupanga ratiba ya kesho yake kishuja. Sipendi kuwa mtumwa wa teknolojia, nikisha maliza kuangalia asubuhi naweka simu kando na kuingia uwanjani kusaka riziki. Naamini mtu anayejielewa, lazima awe na nithamu ya muda ili asijipate anashinda kwenye barua pepe ambazo saa zingine ni vumbi tupu zisizo na mwelekeo wa ushindi.

Kama ningepata nafasi ya kuwa mwalimu, lugha ambayo ningependa kufunza kwa ujasiri mkuu ni kiswahili cha mtaani. Hii si lugha tu ya kuongea, bali ni lugha ya harakati, ujanja na udugu wa dhati. Ningependa kufunza watu jinsi ya kutumia lugha hii, kupata heshima, kusuka dili na kuelewana na kila mtu bila kujali anatoka wapi. Ningefurahi sana pia kufundisha lugha ya busara na methali za kale zilizofumbwa kimasihara. Hii inasaidia kuimarisha akili na kuwapa watu uwezo wakufikiria hatua kumi mbele ya wengine. Lugha yenye mafumbo inamfanya mtu awe na akili makali na asikurupuke kusema mambo ambayo yanaweza kumletea aibu badaye. Kwangu mimi kufunza lugha ni kuwapa watu silaha ya kuishi kwa amani, uaminifu na ujanja wa hali ya juu ili kila mmoja wetu atoboe kishujaa.

Ikifika saa za jioni baada ya harakati ndefu za mchana, msosi unaonipea vaibu ya ushindi na kunituliza roho kabisa ni ugali wa mahindi ya kusaga, sukuma wiki iliopikwa kishujaa na kipande cha samaki. Huu ni msosi ambao unanirudishia stamina yoyote niliyopoteza uwanjani. Ugali ukiwa moto na mgumu kiasi, unanikumbusha asili yangu na kunipa nguvu ya chuma ya kuamka kesho yake nikiwa gangari. Napenda sukuma wiki iwe imepikwa na vitungu vingi na nyanya kidogo ili iwe na ladha ya ukweli ya shambani. Kama kuna kachumbari ya pilipili, hapo sasa mchongo unakuwa umekamilika. Msosi huu hauhitaji madoido mengi ya kishua, unahitaji tu uwe umetengenezwa kwa uaminifu na kuliwa kwa mikono ili uhisi ile ladha ya thati. Kukula ugali jioni kuna nifanya nishibe vizuri na kupata usingizi mnono. Huku akili ikitafakari mafanikio ya siku na kupanga mikakakati ya kesho.

Likizo yangu ya ndoto si mambo ya kuenda kujifungia kwenye hoteli za kishua na kutaabika na baridi ya kiyoyozi, mimi natamani kupiga safari kule milima ya ruwenzori au kilele cha mlima Kenya. Likizo kwangu ni kupambana na mazingira asilia, kupanda milima mirefu na kuvuta hewa safi ambayo haijachafuliwa na moshi wa magari ya mjini. Natamani kuwa kule juu ambapo naweza kuona ulimwengu wote ukiwa mdogo chini ya miguu yangu, huku nikiwa nimezungukwa na utulivu wa ajabu ambao unanirudishia stimu ya akili na roho.

Upande wa mchezo wa raga ya kimarekani, timu ambayo kwa sasa inatikisa mtaa na kuonyesha ufundi wa hali ya juu ni Kansas City Chiefs. Hawa watu wamekuwa na msimamo wa chuma na ujasiri wakiume uwanjani. Wakiongozwa na yule msela anayeitwa Patrick Mahomes, ambaye ni ustadi wakurusha ule mpira kwa usahihi wa ajabu. Wamuonyesha kuwa ubingwa haukuji kwa bahati mbaya bali ni matokeo ya kupanga michongo kitaluni na kupambana hadi sekunde ya mwisho bila kukata tamaa kizembe.

Mimi ni muumini wa harufu ya kahawambichi inayo chemusho asubui na mapema. Ile harufu inapo ingia puwani, akili yangu inamuka papo hapo na kuwanza kupanga kitalu cha kazi. Ni harufu inayo wakilisha harakati na ujanja, inanikumbusha kuwa mtu anaye jielewa, lazima awe chonjo na tayari kusaka riziki. Pia huanapenda harufu ya kuni zinazowaka jioni kule nyumbani. Inanipa vaibu ya nyumbani, undugu na utulivu wakijami. Harufu ya moshi wa kuni unanikumbusha story za busara tunazo zipiga tukiwa tumezunguka moto, tukila nyama choma na kupanga mikakati ya ushindi. Ni harufu inayokupa hisia ya ulinzi na heshima kwa asili yetu ikinitoa kwenye fujo za mjini na kunirudisha kwenye mzizi yangu ya 30.

Mimi huwa nafanya jitihada za kupumzisha akili kishujaa kwa kuwa afya si mwili pekee, lazima roho na akili zipate utulivu. Baada ya harakati za mchana, mimi hufuata muda wa kukaa maskani kukiwa na amani ni kisoma busara za kale au kupiga story za kuchekesha na washikaji wa dhati. Kupunguza stress na kulala masaa ya kutosha ni siri kubwa ya kubaki kijana na kuwa na nguvu za kuendelea na safari ya maisha. Msela anayejua kuwa afya ndio mkwanja wakwanza kwa hivyo lazima ailinde kwa nidhamu ya chuma.

Kuna heshima fulani ya kipeke inayokuja na kuketi chini na gazeti lako la karatasi. Ile vibe ya kugeuza kurasa huku ukisikia harufu ya wino na karatasi inampa mtu utulivu wa hali ya juu ambao huwezi kupata kwenye kioo cha simu chenye kelele za kila mara. Kusoma gazeti maskani, ni njia moja ya kuonyesha nidhamu na unapokuwa na ile gazeti mkononi, watu wanajua kuwa mtu hapa amejiongezea maarifa na hiyo inaleta picha ya mtu anaye jielewa na anaye thamini habari za thati. Ni muda wakipekee wa kujitenga na fujo za kidigitali na kurudi kwenye msingi wakutafakari mambo mazito ya nayohusu kitalu chetu na inchi kwa jumla.

Acha nikupatie mchongo kuhusu mshikaji wangu wa thati na huyo si mwingine bali ni paka wangu mjanja. Huyu mnyama si paka wa kawaida wa kurembesha kochi ni mtu kamili mwenye msimamo wa chuma na akili kali sana. Huyu mshikaji ana ujanja fulani, yeye hapigi kelele wala kufuata watu ndio ajulikane yuko mtaani. Yeye hutulia zake kitaluni, akipiga ujasusi wa hali ya juu na kusoma kila mtu anayeingia na kutoka. Jioni nikirudi maskani nimechoka na vumbi la mji baada ya kusaka riziki, huyu paka ndiye anayenipokea kwa utulivu wa kipekee. Hahitaji maneno mengi ya uongo, anakuja tuu na kukaa karibu nami na ile sauti yake ya ndani inanituliza roho na kuniondolea presha zote za mchana. Kuhishi na huyu paka kumenifundisha kuwa, unaweza kuwa mkimya lakini ukawa na nguvu nyingi ndani yako na kuwa ujanja wa kweli ni kujua wakati wa kutoa makucha kulinda kitalu na wakati wa kuonyesha upendo wa thati kwa watu wako wa karibu.

Mimi ni msela wa msimamo wakununua vitu mtandaoni maramoja moja, haswa kama ni mchongo wakupata vifaa vya kazi ambavyo havipatikani kwa urahisi hapa maskani. Mtandao unaujanja wake, unakuwezesha kulinganisha bei za mitaani tofauti bila kutumia nauli au kupoteza muda mwingi kwenye vumbi la mji. Inasaidia sana mtu kubaki na mkwanja wake mkononi huku akipata bidhaa ya kishujaa ambayo itamsaidia kupiga harakati za kitaluni kwa ufundi zaidi. Kuna bithaa zingine ambazo mimi huwamini lazima nishike kwa mkono yangu kabla sijaachilia hela. Vitu kama ngoza heshima au viatu vya kupigana na vyo harakati, mimi hupendelea kuingia uwanjani mimi mwenyewe, niguse, nipime na nione kama vimebeba ile vaibu huwa nataka. Hii inazuyia ile aibu ya kuagiza kitu kitaluni kisha kikafika kikiwa hakitoshi au kikiwa narangi isio na msimamo. Kwa hivyo, mimi hutumia mtandao kwa ujasusi lakini maranyingi miamala yangu mikubwa hufanyika ana kwa ana ili kulinda heshima ya mkwanja wangu.

Huwa napenda jinsi Liverpool wanavyocheza soka ya kasi na shinikizo la juu na hiyo ni shule tosha inayo kuonyesha kuwa ukitaka kufanikiwa lazima upambane kurudisha nafasi yako mara tu unapoipoteza na usimpe mpinzani nafasi ya kupumua kizembe. Uwanja wa Anfield unavaibu ya kipekee ambayo inanikumbusha kuwa ukiwa na mashabiki na washikaji wa dhati nyuma yako, unaweza kupindua matokeo hata mambo yakiwa ya meharibika kitaluni. Liverpool imekua na wachezaji wenye ufundi na nidhamu ya hali ya juu. Watu kama mosala wameonyesha kuwa uaminifu na kufanya kazi kwa bidii kila msimu ndiyo siri ya kubaki kileleni. Hiyo timu inanipa stimu ya kipekee maana haishindi kwa sababu ya mkwanja mwingi bali kwa sababu ya mpango kabambe, uongozi shupavu na wachezaji wanaocheza kwa ajili ya heshima ya klabu na mashabiki wao. Kila mechi yao ni kama darasa la jinsi ya kulinda kitalu chako na kushambulia kwa ujasiri mkuu.

Tukitupa mbao kwenye ulingo wa mpira wa kikapu, mtu ambaye kwa sasa ni fundi mkuu na msimamo wake uwanjani hauyumbishwi na yoyote ni Lebron James. Huyu jamaa si mchezaji tu ni kama kiongozi wakijeshi kitaluni. Hata akiwa na miaka mingi kwenye gemu, bado anapiga mzigo kwa stamina inayowacha vijana wadogo wakishangaa. Lebron anatufunza kuwa ujanja wa kweli ni ule wakudumu kwenye harakati kwa miaka mingi huku ukiendelea kuwa na heshima na kiwango cha juu cha ushindi.

Kwa kawaida, mimi huangalia uwezekano wa kusasisha baada ya miaka mitatu au miine. Hapo ndipo nahisi kuwa teknolojia imepiga hatua kubwa ambayo itanipa ujanja mpya wa kufanya kazi kwa haraka zaidi. Sipendi kuwa msela wa kufuata mkumbo na kutupa mkwanja nje kila msimu. Ujanja ni kuwa na chombo ambacho unakielewa ndani, nje na kinachokupa uaminifu ukiwa uwanjani. Nikiamua kununuwa kipya nafanya ujasusi mwingi kuhakikisha kuwa hicho kifaa, kitadumu na kunitumikia kishujaa kwa miaka mingine mingi ijayo bila kuniletea aibu.

Mimi ni mtu wakupiga tizi ya nguvu au kutembea umbali mrefu. Hakuna kitu kinachotoa wasiwasi kama kusukuma damu mwilini. Nikisikia akili inachemka, huwa naingia uwanjani na kupiga harakati za kiume. Iwe ni kukimbia au kufanya mazoezi ya chuma hadi nihisi mwili umechoka lakini roho imetulia. Pia huwa napenda kupiga story na mshikaji wa thati, unajua wakati mwingine wasiwasi unakuja kwa sababu unajaribu kubeba mzigo mzito peke yako. Nikizungumza na mtu anayenijua na anayeweza kunipa miongozo ya ukweli, wasiwasi hupungua na naanza kuona mianya ya ushindi ambayo sikuwa nimeiona hapo awali.

Uzoefu ambao ulinishangaza na kunibadilisha akili kabisa, ni wakati nilijitolea kusaidia kwenye mradi mmoja wa kijamaa kule mtaa wa ndani kabisa, ambapo tulikuwa tunajenga maktaba ndogo ya mbao kwa ajili ya vijana wa huko. Nilishangazwa sana na jinsi watoto wadogo walivyokuwa na kiu ya busara, walikuwa wanakuja na kusaidia kubeba maji na mchanga kwa ujasiri mwingi, huku wakitabasamu licha ya changamoto za vumbi na ukosefu wa riziki ya kutosha mtaani kwao. Ile hali ya kuona matumaini makubwa kwenye macho ya watu ambao wako kwenye hali ngumu ilinitoa tongotongo na kunifundisha kuwa utajiri wa kweli si mkwanja pekee bali ni ile roho ya kutaka kupiga hatua kishujaa. Kitu kingine cha kustaajabisha kilichofanyika siku hiyo ni jinsi mzee mmoja wa busara wa hapo mtaani, alivyotukaribisha kwake jioni. Ingawa hakukua na vyakula vya kishua, alitupikia ugali na mboga za kienyeji ambao sikuwahi kua kuona maishani. Tuliketi sote tukipiga story za kishujaa za kale, na nikagundua kuwa heshima na undugu wa dhati hupatikana mahali ambapo watu wanadhamini utu kuliko mambo ya kizembe ya kidijitali. Uzoefu huo ulifanya nianze kuthamini kila dakika ninayotumia na washikaji na kunifundisha kuwa kila msela unayekutana naye mtaani ana hadithi ya kipekee inayoweza kukuongezea busara kama utakua na sikio la kusikiliza.

Uzoefu wakazi ambao umenifundisha zaidi ni wakati nilikuwa na piga mzigo wakusimamia miradi ya ujenzi kule mtaani. Hapo ndipo nilielewa kuwa na dharia za shule na hali halisi ya vumbi la uwanjani ni vitu viwili tofauti kabisa. Kazi ile ilinifundisha kuwa msimamo wakiume na uongozi dhabiti ndiyo nguzo kuu ya ushindi. Nililazimika kuelewana na watu wakila aina kuanzia mafundi wa janja hadi wa sambazaji wa vifa ambao wakati mwingine walitaka kuleta mchezo wa kizembe kitaluni. Hapo nilijifunza kuwa lazima ue na jicho latai na uwezo wakusoma ujanja wa mtu kabla hajakuletea hasara. Kazi hiyo ilinifundisha umuhimu wakua na mpango wa tarura, kuna siku vifaa vilikwama njiani na mvua kubwa ikanyesha, ikataka kuharibu kitalu chote tulichokuwa tumejenga kwa muda mrefu. Katikati ya fujo hiyo, nilijifunza kutulia na kupanga michongo mipya haraka bila kukurupuka wala kuonyesha uwoga mbele ya vijana wangu. Hiyo ilinifundisha kuwa kiongozi lazima awe kama nanga, yeye ndiye anaye tulia wakati thoruba inapiga. Akihakikisha kila msela anabaki na stimu ya kupambana hadi kieleweke. Uzoefu huo ulinijengea nidhamu ya tuma na kunionyesha kuwa kila changamoto ni fursa ya kuonyesha ufundi wako.

Tukiguzia mchezo wa besiboli wakati mmoja wakishujaa ambao uliacha alama ya chuma ni ule wa Jackie Robinson kuingia uwanjani. Huu haukua tu mchezo wa mpira ulikuwa ni ujasiri wa hali ya juu wakuvunja kuta za ubaguzi kitaluni. Jackie alionyesha ujasiri wakiume kwa kuvumilia kelele na tharura za kizembe, akijibu kwa ufundi wake wakupiga ule mpira na kukimbia kwa kasi ya ajabu. Hapo ndipo mtaa ulielewa kuwa kipawa na msimamo sugu haviangali rangi ya msela bali uwezo wakupiga mzigo.